Chumba ninachokipenda nyumbani ni sebule sababu kuu ni kwamba ndiyo sehemu ambapo familia inaweza kukusanyika pamoja kuzungumza kucheka na kupumzika baada ya shughuli za siku. Sebule pia ni chumba kilicho na mwanga mzuri na nafasi ya kutosha jambo ninalofanya nihisi furaha na utulivu nikiwa humo. Kinachofanya sebule kipendeke zaidi ni urahisi wake na mandhari tulivu kuna viti vizuri vya kukalia, mapazia yanye rangi ya kupendeza, na baadhi ya vitu vya mapambo vinavyofanya chumba kuwa chenye uzuri wa kipekee. Nilipokuwa mdogo nakumbuka jinsi nilivyopenda kukaa kwenye kiti, cha pembeni, nikisoma vitabu au kuangalia familia ikicheka na kuzungumza. Shughuli ninazofanya pale ni nyingi kama kusoma, kutazama televisheni au filamu, kusikiliza muziki na kuzungumza na familia au marafiki. Wakati mwingine napumzika tu kwenye sofa na kufurahia ukimya kidogo wa sebule. Nikiwa karibu na sebule nahisi utulivu na furaha ni mahali panaponyoosha akili baada ya shughuli nyingi na hunipa hisia ya kuwa nyumbani kweli, mahali salama na pazuri pa kupumzika.